Kwanza kila msimu una uzuri wake, lakini wakati mwingi mimi hupendelea mchana wa joto na anga safi, yaani masika au majira ya joto. Sababu mimi hupenda hii ni kuwa joto na mwanga huchangia nguvu na furaha zaidi. Na pia ni rahisi kufanya shughuli za nje kama michezo, safari au piknik. Pia mimea na maua huburudisha macho na akili. Kwa upande mwingine, wengine wanapenda majira ya baridi au theluji kwa sababu ni ya amani na ya kutia moyo.